Mimi husherehekea mafanikio ya timu kwanza kabisa kwa kuwapongeza wafanya kazi wenzangu na kuwapa hongera kwa kufanya kazi vizuri kwa sababu kazi hizi hauwezi fanya peke yako. Na nawapongeza na kuwashukuru kwa kufanya vyema ili tuweze kuhitimu na kumaliza kilichokuwa tukifanya.

Sana sana mimi napenda kusoma vitabu vya biashara. Napenda kusoma vitabu vya biashara kwa sababu vinanisaidia kupanua mawazo yangu na kuelewa jinsi ya kutumia pesa na jinsi ya kuchunga pesa yako na kuongeza mali yako duniani ili uwe sawa kimaisha. Na mnapenda sana vitabu vya biyashara na pesa sana sana.

Ndiyo, naishi mahali nilipozaliwa. Mimi nilizaliwa katika jiji la Nairobi nchini Kenya na hapo ndipo nimeishi maisha yangu yote. Sasa hivi naishi Nairobi kwa sababu nafanya kazi Nairobi, nimesomea Nairobi na nimelelewa Nairobi na nafurahia kuishi Nairobi huku Kenya.

Ndio, mimi napenda kutembea kwa miguu. Napenda kutembea kwa miguu kwanza kwa sababu inaniwezesha kupokea na kutumia mazingira ambayo tukonayo ili kutuliza akili. Pili pia kutembea kwa miguu ni vizuri kwa afya yetu, ni vizuri kwa moyo na inahakikisha kwamba tuko sawa kiafya na kuboresha afya yetu.

Ndio, nimefikiria mara nyingi sana kuanzisha biashara yangu biashara nimefikiria mara mingi sana kuanzisha kwa sababu naelewa pole pole jinsi ya kuanzisha biashara na jinsi ya kufanya biashara ifaulu Nimefikiria kwa muda mrefu na naonelea mwaka huu, nitaanzisha biashara yangu, nikiweza kupata feadha ya kutosha kufanya shughli hio.

Kwanza kabisa mimi hufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kutambua kiongozi. Kiongozi wa kikundi hicho anaepeana maelezo na muelekeo kwa hiyo kikundi na kueleza kazi itafanywa vipi na kukamilika tarehe gani. Pili nafanya kazi na wengine kwa kuongea nao vyema na kukuwa na uhusiano mwema na wenzangu na tukifanya hivo tunakuza ushirikiano kati yetu na tunafanya kazi vizuri.

Sherehe inayonipendeza zaidi ni sherehe yangu ya kuzaliwa. Kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa mimi hufurahia sana kwa sababu ni siku tunayosherehekea mara moja kila mwaka na tunapoisherehekea sana sana wa tunaisherehekea na rafiki na familia yangu. Huwa tunaenda nje, tunapiga gumzo, tunacheka, tunakula vyakula vingi na kunywa vinywaji vingi na kufurahia.

Mimi usherehekia mwaka mpya kwanza kabisa kwa kuwa na familia yangu na marafiki zangu Huwa tunakutana, tunaketi, tunapika, tunaandaa vinywaji, usiku usiku kabla mwaka mpya kuvuka saa sita usiku Tunacheka, tunapiga gumzo, tunafurahia na wakati ambapo saa sita unafika Tunasherehekia na kupiga shangwe na nderemo, tunapovuka mwaka.

Wakati wa mapumziko ya mchana, sana sana mimi kwanza kabisa hutulia kidogo ili kupunguza uchovu na kutuliza akili kutokana na kazi ambayo tumefanya siku yote. Pili, naeza skiliza mziki wakati huo kwa sababu mziki mimi hunisaidia sana sana kutulia na kuwa mwenye amani na utulivu na kunirahisisha kuendelea na kazi yangu mapumziko yanapoisha.

Ndiyo, mimi napenda maua sana. Napenda maua kwa sababu linaonyesha mambo mengi sana katika maisha yetu. Maua inayonipendeza zaidi ni ile ya rose, ile ya nyekundu. Kwa sababu nafurahia harufu ya hii maua na nafurahia inavyokaa kwa sababu ni maua inayopendeza sana na ni maua mimi hupea bibi yangu mara kwa mara.

Mimi napendelea sana kitanda kizuri, napendelea kitanda kizuri kwa sababu kwanza kabisa mimi nafahamu kwamba usingizi bora ni muhimu sana katika maisha ya binadamu na kitanda kizuri kinakuwezesha kulala vizuri kabisa usiku bila tashushi yoyote na inaboresha afya kwa sababu unapulala vyema unakuwa mwenye afya.

Mimi sanasana napendelea kusafiri na "GPS". Napenda sana kutumia "GPS" kwa sababu, ni rahisi sana kuitumia na inanisaidia sana kwa sababu ni rahisi kuitumia. Ukiwasha kwenye simu yako hiyo "GPS", inakuelekeza kwa urahisi sana mahali ambapo unataka kuenda bila changamoto yoyote.

Mimi husikiliza redio mara kwa mara. Napenda kusikiliza redio kwa sababu kwenye redio unapata kusikiza maoni ya wengine na kuchekeswa, na pia kusikiza muziki ambayo inakufurahisha sana kwa sana. Na mimi husikiza redio mara nyingi nikiwa kwenye gari nikienda kazini au nikitoka kazini nafurahia sana kusikiliza redio na naipenda sana.

Mahali pazuri zaidi mimi nimesafiri ni Zanzibar. Nilipenda sana Zanzibar kwa sababu kwanza kabisa ni nchi ambayo ni safi sana Kuna usafi wa hali ya juu Pili bahari zao zinapendeza kweli kweli ina mandhari nzuri na mazingira nzuri ya kwenda kule na familia yako kutulia na kupumzika na kufurahia chakula na bahari zao.

Kuwatia moyo wenzangu, kwanza kabisa mimi uwanza kwa kuwatia motisha na kuatia nguvu kwa kuelezea kuwa wawanaweza na wawana tosha. Ili kuwapa, ili kujiaminia na hivyo basi ni kuwatia moyo ili waweze kujiaminia kutekeleza majukumu ambayo imeza kuashinda au kuwasumbua.

Kwanza kabisa kuboresha michakato ya kazi, mimi kwanza hutambua uongozi na kimo cha kila mtu kazini. Ni vizuri sana kuelewa ni nani anayeongoza kikosi hicho na ni nanii anayesaidia kiongozi huyu kutekeleza majukumu. Na pili kabisa ni kutambua majukumu ya kila mtu kwenye timu ili michakato ya kazi iweze kufanyika kwa umoja na kwa urahisi.

Sana sana mimi hupenda kuongea, napenda kuongea maramingi, kwa sababu kuongea hunanisaidia sana kupitisha mawazo yangu, kwa njia inayopendeza, na njia inayoeleweka sana kwa wengi. Hata hivyo pia mimi napenda kuandika, mimi ni mwandishi bora zaidi, lakini napendelea sana kuongea kwa sababu naweza onana na ninayeongelesha, ana kwa ana nakumueleza ni nachotaka vizuri.

Ndio, mimi napenda sana kupiga picha. Napenda kupiga picha kwanza kabisa kwa sababu picha ni kumbu kumbu nzuri sana kwa binadamu. Kupiga picha kuna kusaidia kuweza kukumbuka jambo la muhimu sana katika maisha yako. Na picha hizi uneweza waonyesha watoto wako na wajukuu wako. Na hivyo basi mimi upiga picha vingi sana na simu yangu na napenda kupiga picha.

Mara nyingi mimi hutazama video mtandaoni kutumia YouTube. YouTube ni mtandao ambao umetengwa kwa video peke yake na napenda YouTube sana sana kwa sababu video zao ni za hali ya juu na niya kupendeza. Na video ambazo ziko huko ni nyingi sana za kuweza kujenga maharifa yangu na kunisaidia.

Ndiyo, nanunua vitu kwa kutumia simu mara nyingi sana. Mara nyingi sana mimi huenda mtandaoni kutumia simu yangu na kununua vitu ambavyo ninavyohitaji nyumbani. Iwe chakula au vifaa vya nyumba ambavyo ninahitaji. Mara nyingi sana mimi hutumia simu kununua vitu na ni rahisi sana na inanirahisishia kazi.

Hakuna kazi yoyote ya nyumbani haswa ninayochukia. Ndiyo kuna kazi ambazo zinachosha na ambazo kama binadamu utafurahia kufanya kushinda kazi zingine. Kama vile kuosha nguo haswa nguo hizi zikiwa nyingi ni kazi inayochosha na ni kazi ambayo ninge sumbuka kufanya lakini siichukii kazi hiyo nami inanichosha lakini hakuna kazi haswa mimi huchukia.

Lengo la muda mrefu ambayo ninalo kazini haswa ni kuboresha kwanza masomo yangu na kujielimisha na kujiboresha kama binadamu na hivyo basi niweze kupanda cheo huku kazini na kupewa cheo za jukumu zaidi na kusaidia wengine chini yangu kumea na kufanya kazi vizuri.

Kinachofanya ni furahi sana mara nyingi ni kukuwa na familia yangu na kukuwa na rafiki zangu na furahia jambo hili sana kwa sababu naweza kukaa wale ninaopenda Nipige gumzo nao, nicheke nao, nile nao, ninywe nao na kuwa na muda mzuri na muda wa utulivu na rafiki zangu na familia zangu ni jambu ambalo napenda sana.

Mimi napendelea suruali. Napendelea suruali kwanza kabisa kwa sababu mimi ni kijana na hivyo basi siwezi vaa siketi. Napenda suruali kwa sababu suruali unaeza ivaa sana sana wakati wa joto na nchini mwangu joto huwa mara nyingi sana na inakusaidia sana kuwa mtulivu na hauhizi joto unapovaa suruali na napendelea sana suruali mimi.

Kumbu kumbu zuri ninayo kutoka utotoni ni ambapo tulikuwa tunafanya michezo na rafiki zangu bada ya shule. Bada ya shule tulikuwa tunacheza michezo mingi sana na rafiki zangu. Tulikuwa tunacheza kandanda, tulikuwa tunacheza michezo ya video. Na ni michezo ambayo yalikua yananipafuraha kweli kweli na ninakumbu kumbu ya hizi michezo hadi wa leo.

Nje ya nyumbani sana sana mimi hupenda kukula kwenye hoteli napenda kukula kwenye hoteli ya Serena kwa sababu hoteli hii ni ya hali ya juu kabisa wanaanda chakula bora na wanamandhari na mazingira ya kupendeza ambayo ukiwepo unaweza kutulia ukila chakula kinachopendeza zaidi na kunywa kinywaji ya kinachokupendeza.

Chakula ni nachopenda kula jioni sana sana ni ugali kwa nyama na skuma. Napenda chakula hii kwa sababu ni chakula ambacho ukila unashiba kweli kweli na pia ni chakula ambacho kinakupa nguvu baada kufanya kazi mingi mchana na kinafanya ulale vima ukiwa umeshiba na unalala unono ukila ugali nyama na skuma hio.

Mimi sana sana ni mtu wa kufanya kazi usiku Nafurahia sana kufanya kazi usiku kwa sababu ni jambo ambalo nimekuja kuzoea tangu niwe miaka kumi na sita Nimezoea kufanya kazi usiku ni nikiwa miaka hiyo madogo ni likuwa nasoma usiku sana sana na nimekuja kujizoesha kufanya kazi usiku Kuamka mapema huwa changamoto kwangu na ndiomaana napendelea sana kufanya kazi usiku.

Chakula ni nachokipenda zaidi ni ugali, kwa omena, kwa sukuma. Nafurahia sana chakula hii kwa sababu chakula hiki ni kitamu kweli kweli. Ni chakula kinachokupa nguvu ya kudumu na ni chakula kinapo andaliwa vizuri. Kinapendeza sana na nafurahia sana mlo huu.

Napendelea chakula chenye ratha ya ukali kwa mbali na pia utamu kweli kweli. Napendelea pilipili kwa chakula zangu kwa sababu nafurahia sana pilipili. Nimezoea kula pilipili tangu niwe mchanga na nikila chakule yenye pilipili inanipa raha kweli kweli na inaongeza latha ya chakula yangu na kufanya chakula yangu ipendeze zaidi.

Ndiyo, mimi hugawanya taka zangu. Mimi hugawanya taka zangu kwa vikundi viwili haswa, ataka ambayo yanaeza tupwa na kuchanganyika na mchanga, na taka za plastiki ambazo zinafaa kutupwa na kushugulikiwa na kaunti ya Nairobi. Nafanya hivi ili kuhakikisha kuwa tunachunga mazingira yetu, tunadumisha afya na usalama wa nchi yetu.

Kabla ya kulala, kila jioni, kwanza kabisa ni kifika nyumbani na ingia bafuni na oga, baada ya kuoga na andaa chakula cha usiku na kula chakula changu, sana sana ugali kwa nyama. Na baada ya kukula chakula cha jioni, mimi usoma vitabu na kutazama video mitandaoni na kusikiza miziki. Kisha badaye yote mimi uenda kulala ilinieze kuamka asubuhi kuenda kazini.

Sana sana mimi hutumia simu yangu kwa mawasiliano, mawasiliano siku nzima iwe niwe niko kazini au niko nyumbani, ni kiwa kazini naitumia kuwasiliana na watu shugliza kikazi, ni kikuwa nyumbani naitumia kuwasiliana na familia yangu na rafiki zangu, na pia natumia simu yangu kuingia mitandaoni ili kupata habari, kutazama video, na kutulia na njia ya kujituliza baada ya siku ndefu.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini kwanza kabisa ni utangamano na watu, kuelewana na watu, ushirikiano na watu kwa sababu hili ni muhimu sana kazini haswa kwa kazi ambazo mnazifanya kama timu kwa sababu kazi hizi zinahitaji umoja na kuelewana ili kufanya kazi ili kuweza kufikia lengo lenu na kutekeleza kazi kwa hali ya juu.

Mimi napendelea baridi badala ya joto. Sana sana mimi uona joto ni changamoto kubwa sana kwangu kwa sababu kwanza kabisa ina ni unguza ngozi. Pili inafanya ni toe jashu kweli kweli na ni jambo ambalo sifurahii. Na kusema tu ukweli joto ni ngumu sana kushugulikia joto. Lakini baridi amapo kuna baridi ni mimi na furahia baridi maramingi na ikizidi navaatu sweta na baridi hio inapungua na ninakuwa sawa.

Mimi hungoja barua pepe kama mara kumi au mara kumi na tano kwa siku. Ambapo nafanya kazini, mimi hupokea barua pepe mara nyingi sana. Na hivyo basi, mimi hungojea barua pepe nyingi sana siku nzima kutoka kwa wateja wetu, na hata wafanyakazi wenzangu, kushugulikia mambo ya kikazi kama vile kupewa bidhaa au kuleta bidhaa, na mambo kama hiyo sasa hivyo, mimi hungojea barua pepe mara nyingi sana kwa siku.

Kila asubuhi ninapo amuka, kwanza kabisa mimi huenda kwenye gym, naenda kwenye gym kufanya mazoezi, na kimbia asubuhi pia na kimbia ni kienda gym ili kukupa mwili afya na kuhakikisha kuwa mimi nina afya nzuri, kisha nakuja na naoga na jitayarisha kuenda kazini na ingia garini mwangu, kisha naenda kazini na siku yangu inanza njia hiyo.

Katika jamii yangu mimi nashiriki kwa njia tofauti tofauti ili kuhakikisha jamii inamea na pia natolea mchango wangu katika jamii. Kwanza kabisa mimi husaidia jamii kwa kujitolea kusafisha na kutoa taka katika maeneo tunayoishi. Kwa bure kujitolea tu ili kusafisha jamii na kuwa mfano mzuri kwa watoto na vijana wanaokuja ili wawe mfano mzuri kwa jamii.

Changamoto mingi ninazokutana nazo kazini ni kama vile kukosana na wenzangu kazini, haswa tunapofanya kazi, tukiwa na maono tofauti, tukikosa kuelewana, tunaeza kukosana, na hii ni changamoto kubwa sana kazini kwa sababu tunahitaji kuwa na umoja ili kuweza kujenga nchi yetu na kufanya kazi kwa uadilifu na kufanya kazi yenye hali ya juu.

Ndiyo, mimi inapenda sana kuangalia nyota, naangalia nyota usiku, na inisaidia sana kutulia, na ninaposoma vitabu nikiwa nje kwangu nyumbani, mara nyingi mimi hutulia na kuupoa na kuangalia nyota kwa sababu inatuliza na nyota ni rembo sana, na inafurahisha sana kuangalia nyota, pamoja na maumbile mengine yaliyo ulimwenguni, ni jambu ambalo napenda kufana.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa napenda kifaransa sana kwa sababu nikiwa mdogo nilijaribu kufanya madarasa kadha wakadha wa kifaransa Lakini nilipoendelea kumea niliachana na madarasa hayo nikakuja kuisahau Kifaransa ni lugha ambayo napenda zaidi na ni lugha ambayo inaongeleka afrika nzima na kwa sababu hiyo ningependa kujifunza lugha ya kifaransa.

Nikiwa utotoni mimi nilikuwa napenda sana kucheza. Nilikuwa nacheza na rafiki zangu maramingi sana nikiwa mtoto haswa baada ya shule na pia wakati walikizo na pia wakati wa weekendi. Tulikuwa tunacheza mchezo mingi sana kama vile kandanda na pia michezo ya video na pia mchezo wa kujificha na ni michezo ambayo nakumbuka hadi nilivyo mkubwa hivi kwa sababu nilifurahia sana kucheza michezo haya nikiwa mtoto.

Kifaa cha teknolojia ambacho siezi ishi bila ni simu. Simu yangu. Simu yangu ni muhimu sana kwangu kwa sababu naitumia mara nyingi, mawasiliano nikiwa kazini na pia nikiwa nyumbani. Ni teknolojia ambayo kina nisaidia sana maishani na pia nisaidia kupata habari kwenye mitandao na pia kutazama video kwenye YouTube. Na simu yangu ni teknolojia haswa ambayo siwezi kukaa bila.

Kwanza kabisa nikianza mradi mpya wa kazi mimi huongea na mkubwa wangu anayenisimamia na kuelewana jinsi tutakavyo jipanga kwa kutoka anayesimamia kazi na wale ambao wanaenda kutekeleza kazi ili kukue na uwelewano ambayo kuhusu ambacho kila mtu anaenda kufanya na kuzuia mchanganyiko na kuhakikisha kuwa kazi inafanywa na inafanywa vizuri na kazi thabiti.

Mahali paki historia ambapo ninge penda kutembelea ni Vatican City kule katika nchi la Italia. Mimi kama Mcristo ni pahali ambapo ninge penda kuenda kwa sababu ni Makao ya Pope na kwa kina ina uhistoria kubwa sana na ambao unaenda nyuma kweli kweli na ni mahali ambapo ninge penda sana kutembelea.

Mimi katika kazi zangu nataka kukamilisha kazi zangu zote Akila siku ninapoanza ninapopanga ratiba yangu nikianza kazi Nataka kuhakikisha kwa kila kazi ambayo nilipanga katika ratiba imeisha yote vika milifu Pia katika kazi nataka kuendelea masomo yangu kujijenga ili niweze kupanda ngazi katika kazi zangu na niweze kupewa majukumu zaidi na kutekeleza majukumu hayo kwa uaminifu.

Mchezo ambayo mimi napenda kutazama ni mchezo wa kandanda. Kwa nini napenda mchezo hii sana sana ni kwa sababu ni mchezo ambayo nimeishi kuona nikiwa mtoto na nafurahia sana wachezaji na ni mchezo ambayo unahitaji akili mingi. Mchezo wa kushangaza niliutazama ni mchezo wa Brazil na Germany ya muaka wa 2013 ambapo Brazil walifunga mbao mingi sana ni mchezo ambao naikumbuka kabisa. Ambapo nigependa kutazama mchezo napenda kutazama mchezo wa haswa nyumbani nikiwa peke yangu au nikiwa na marafiki zangu. Na nikitazama mchezo haya mimi uhisi furaha mingi na nafurahia sana nikitazama mchezo huu.

Zana za dijiti ninazotumia kila siku ni simu yangu kutumia katika hesabu maramingi Natumia simu yangu kufanya maswali ya hesabu ambayo inahusu pesa ambayo inahusu wateja Natumia simu yangu kuhesabu mambo mingi sana kazini na inanisaidia sana kwa sababu nichombo muhimu sana kwangu.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya mvua na furahia sana kukiwa na mvua kwa sababu mimi kama binadamu sipendi joto napenda baridi na haswa kuna kunyesha na furahia sana mazingira kila kunaponyesha ni tulivu na ambayo inanipendeza na na furahia pia kutazama mvua kila mvua inaponyesha mimi huangalia dirishani mwangu na kutazama mvua.

Mimi napenda kuchora. Mimi huchora kila wakati na nimeishi kuchora tangu nilipokuwa mtoto mdogo. Ni jambo ambalo linanipa raha na linanifanya nisikie vizuri sana na kutulia ninapochora. Nimepaka rangi mara moja mbili tatu na ni jambo ambalo napenda pia. Lakini nafurahia kuchora zaidi kwa sababu ni jambo ambalo nimeishi kufanya tangu nikuwe mtoto na ni jambo ambalo nimebobea.

Napenda mvua sana. Nafurahia sana mvua. Mimi napenda jinsi mvua inavyofanya mazingira yetu kukaa. Na kila kunaponyesha, mimi huangalia nje ya dirisha na kutizama mvua, kwa sababu ni jambo ambalo linanipa utulivu, linanipa furaha na ni hali ya anga, ambayo mimi napenda sana, kwa sababu ni afadhali kuliko joto na napenda sana mvuwa mimi.

Mwezi wa mwaka niunaupenda zaidi ni mwezi wa tano au mwezi wa mei. Napenda mwezi huu kwa sababu kwanza kabisa ni mwezi ambao nilizaliwa. Mwezi huu hukuja na furaha nyingi kwa sababu siku yangu ya kuzaliwa unapofika. Huwa tunafurahia sana na familia na rafiki zangu. Tunakula chakula, tukipiga gumzo, tukicheka, tukila tukinywa vinywaji. Na ni mwezi ambao mimi na furahia sana kwa sababu ni siku yangu ya kuzaliwa.

Mimi napenda sana kujifunza mambo mapya. Najifunza mambo mapia kwanza kabisa kwa kutumia vitabu. Mimi husoma vitabu kwa wingi ya hasua vitabu vya hesabu na vitabu vya pesa na vitabu vya biashara. Na najifunza mambo mengi sana kupitia vitabu. Pili, najifunza mambo mengi kupitia teknolojia, mitandaoni na najiarifu mambo mengi na kujenga maarifa yangu.

Napenda sana kula samaki Napenda kula samaki aina ya tilapia kwa sababu ni samaki tamu sana na ilio na ladha Haswa inapopikwa vyemwa na kuongezwa viungo vya kupika kwa kina ya kutosha na viungo vina vyofaa ni chakula tamu sana ambayo mimi upenda kula pomoja na ugali na sukuma wiki nafurahia sana kula samakimi.

Mahali ambapo ningependa kuenda likizo ni Zanzibar. Napenda Zanzibar kwa sababu ya bahari zao na ni ufukweni na inanifurahisha sana kupunga hewa nikicheza majini. Ambacho ningependa kufanya huko ni kutulia baharini na kuogelea majini. Na ningependa kusafiri na bibi yangu kuona hiyo mazingira ya kule na mandhari ya huko pamoja na yeye. Sana sana ni kupumzika kule ni kupumzika na kula chakula kwa wingi. Zanziba.

Mimi hukaa hadi takriban saa tatu au saa nne usiku nakaa hadi masaa haya kwa sababu ninapotoka kazini kwanza kabisa mimi huoga. Kisha ninapomaliza kuoga naanda chakula cha jioni na kuila. Badala ya hio mimi husoma vitabu vyangu na kutafuta habari mitandaoni na ninapomaliza kufanya haya mambo yote. Mimi hulala takriban saa tatu au saa nne usiku.

Kwanza kabisa, kazi za dharura mimi hutangulia kwanza kwa kuunda ratiba kichwani mwangu na kuelewa ni nini nitaanza nacho na ninini nitaamaliza nacho. Mimi upanga mambo ngumu kwanza kilini mwangu, nianze na mambo ngumu ni malize nayo au mambo mingi akilini mwangu ni malizane nayo kisha niende kutekeleza mambo mepesi au mambo kidogo na hivyo basi naweza kutekeleza kazi za dharura mimi.

Mimi usherehekea siku kuu kwanza kabisa kwa kuwa na familia yangu. Kukuwa na familia yangu na kuwa na rafiki zangu, hunipea raha kubwa sana. Tunapocheka na hao, tunapopiga gumzo na hao, tunapokula na hao, tunapokunywa na hao. Sisi huwa na wakati nzuri sana inani saidia sana kutulia na mimi huwa pikia chakula tamutamu na huwa na waandalia vinywaji mzuri, tunakula tukifurahia na wao.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni kutimia na kumaliza chuo kikuu cha Nairobi. Ilikuwa jambo kubwa sana kwangu kwa sababu ilionyesha hatua kubwa sana kimasomo kwangu kwa sababu nilijikaza sana kufika pahali hapo. Na ni jambo ambalo lilinipa furaha kubwa sana kwa sababu nilijikaza kisabuni ili kufika hapo.

Mimi napenda sana mikutano ya dharura haswa asubuhi. Napenda aina hii ya mikutano kwa sababu ni changamoto kwangu na mimi ni mtu ambaye napenda changamoto na natumia changamoto ili kujiboresha. Mikutano ya dharura yanapata kila mtu kama hajajitayarisha na naona kuwa changamoto hili linakujanga kama binadamu na linakusaidia kuwa tayari na kukaa anga kila wakati.

Mfumo wa simu ninaopendelea zaidi ni simu za kidigitali ya aina ya Android. Nafurahia sana Android kwa sababu ni ni simu ambayo nimetumia kwa muda mrefu ni simu ninayoelewa zaidi na ni simu rahisi sana kutumia. Pia Android ni simu ambayo inashinda ikijiendeleza na ikona mambo mengi mapya yanayoendelea kuongezeka katika simu hizi.

Mimi hupenda kuwa pahali tulivu, pahali ambapo hakuna kelele, pahali ambapo kuna miti mingi, na pahali ambapo ninaweza keti chini na rafiki zangu na familia zangu kutulia, kuongea, na mahali ambapo wakuna usumbufu hata, mahali ambapo kuna hewa safi, na mahali ambapo tunapigwa na upepo ambapo tunaweza kupata utulivu, kutulia, na kuwa na muda mzuri tukiwa na wao.

Ndiyo mimi napenda sana chakula kitamu napenda chakula kitamu kwa sababu kinanipa raha, kinanipa utulivu na kinanipa furaha kweli kweli. Mimi mwenyewe hupika vyakula vitamu kila wakati najipikia vyakula vitamu au napikia marafiki zangu na familia zangu chakula kitamu pia. Ni kitu ambacho napenda na kitu ambacho nafurahia.

Mimi napenda kulala mapema. Napenda kulala mapema kwa sababu hii inanisaidia kuamka asubuhi nikiwa bora kabisa na nikiwa mwenye nguvu na mchangamfu kweli kweli. Nikilala mapema naweza kupata usingizi wa kutosha na hii inaboresha afya yangu kweli kweli. Nikiamka asubuhi akili yangu ime iko sawa, iko tulivu na inaweza kufanya kazi bora zaidi.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu. Mimi hudumisha mahusiano haya kwa sababu najua. Kwanza kabisa wazee wangu wamenisaidia sana maishani nahi ni njia moja ya kurudisha mkono kwa kuwasikiza, kwa kuwasaidia na pia kwa kuwapa shukrani kwa usaidizi wote amba wamenipa katika maisha yangu na kutilia maanani maelezo yao pia.

Nguvu zangu kazini kwanza kabisa ni umoja na ushirikiano vyema na wenzangu kazini na wafanya kazi wenzangu na pia uadilifu na utekelezajiwa kazi kwa hali ya juu. Mimi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi na watu na hii inanisaidia sana ninapofanya kazi na timu, kufanya kazi vizuri, kufanya hali ya ju kazi ya hali ya juu na kutekeleza kazi kwa muda unaohitajika.

Chakula cha kigeni ambacho nimejaribu ni chakula aina ya biryani. Hii ni chakula ya waarabu na sana sana ni wali, ambayo inakaribiana sana na pilau lakini si pilau inapikwa sana sana na kuku. Chakula hiki kilikuwa kitamu sana na ni chakula ambacho nilifurahia kweli kweli. Na chakula hiki cha kiarabu ni chakula ambacho naeza kula tena na ambacho niliki nilikipenda zaidi na kufurahia kweli kweli.

Kwanza kabisa kujiandaa kwa mkutano kitu cha kwanza ambacho mimi ufanya ni kujitayarisha. Najitayarisha kwa kuweka hoja zangu ziwe sawasawa kichwani na pia saa zingine naweza ziandika ili zinisizi sahau. Pili, mimi uenda msalani kujisaidia ili ninapofika kwenye mkutano huo niwe sawa kabisa na niwe nahisi vizuri na nisisumbuke wakati wa mkutano.

Ndiyo, mimi hutumia video maramingi sana kwa mawasiliano, kwanza kabisa sisi hutumia video kwa mawasiliano tukiwa kazini, kuna mikutano ambayo sisi tunafanya kwa video kwa mitandao kama vile Google Meet na Microsoft Teams, na ni mikutano ambayo ni raisi sana na ni changamfu kwa sababu ni teknolojia na ni raisi sana na unaeza ingia mikutano hayo ukiwa popote pale nchini.

Ndiyo, mimi napenda sana muziki wa jadi, napenda muziki wa jadi kwa sababu enzi hizo watu walikuwa na ubunifu wa hali ya juu, na pia muziki hii inabeba maarifa mengi sana, na ambacho kinakusaidia sana maishani, na napenda sana muziki huu kwa sababu pia mitambo inayotumika ni mitambo mizuri sana na inafurahisha sana kusiki.

Kwanza kabisa mimi huweka nenosiri salama kutumia Google Chrome. Wakona usalama wa nenosiri ambacho kiko kwenye Google Chrome. Mimi kutumia mara kwa mara kulinda nenosiri zangu. Na imeni saidia sana kwa sababu ningumu kukumbuka nenosiri zangu zote. Lakini ninapuviweka pale, avina nisaidia nisivisa hao kila wakati.

Kwanza kabisa mimi huanza kwa kujitambulisha kwa marafiki wapya, pili sisi upiga gumzo na wawo ili tukuje kuelewana, tukuje kuelewana mimi napenda nini, yeye anapenda nini, ni nini hapendi na ni nini mimi sipendi na yeye hapendi, na pia sisi huenda nje na kula pamoja maramoja kwa moja ili tukuje kujuana na kuelewa na vizuri na wao.

Ndiyo, mimi nimewai kufuga mnyama. Nimefuga mbwa na pia nimefuga paka. Mimi sana sana napendelea mmbua kwa sababu ni mnyama ambaye anakili sana na ni mnyama ambaye pia nasaidia na ulinzi na usalama na napenda mbwa sana kwa sababu ni rafiki wa binadamu. Na nilikua na mbwa na nina mbwa hadi saga hizi na ananiparaha sana.

Ndiyo, mimi hutoa sadaka na michango. Natuwa sadaka na michangu kwa sababu huboresha jamii. Na pia natoa sadaka nikienda kanisani kwa sababu ni dini na ni jinsi ambavyo Mungu anataka sisi tufanye tukiwa kanisani. Natoa michango pia kusaidia wenzangu wanapokuwa na na harusi au hata matanga ili kujenga jamii na kuhakikisha umoja.

Ndiyo mimi napenda kupiga chombo cha muziki, napenda kupiga ngoma sana sana kwa sababu ni ni chombo ambacho nilikuja kujifunza nikiwa mdogo, na ni chombo ambacho nakielewa zaidi na ni chombo ambacho napenda sana sauti yake na ninajua kucheza chombo cha ngoma. Niliipenda tangu nilipokuwa mtoto, niliicheza tangu nilipokuwa mtoto na nimeipenda nikiwa mzee na naicheza nikiwa mzee.

Ndio, mimi napenda sana kuenda pwani. Napenda sana kuenda pwani kwa sababu pwani kuna bahari nzuri sana, kuna majimengi, na kuna mazingira na mandhari ya kutuliza na kupunga hewa na kutulia, na pia pwani kuna chakula kizuri sana na kitamu sana, na napenda kuenda pwani sana sana na bibi yangu na familia yangu na rafiki zangu ili kutulia na kujifurahisha.

Aliyenifundisha jambu muhimu zaidi ni baba yangu, baba yangu hamenipa mafunzo mengi sana katika maisha yangu, hamenielekeza sana katika maisha yangu na hamenisaidia sana katika maisha yangu. Pia yaya ndia alienifundisha jambu la muhimu zaidi katika maisha yangu na ni yeye alinifunza kuwa mwadilifu na kukuwa mwenye heshima kwa kila binadamu na kila mtu.

Mchana ukiisha, mimi huingia katika gari yangu na kurudi nyumbani. Saa ambayo mimi hupumzika nikifika tu hivi nyumbani mimi hupumzika kwanza kabla niingie bafuni takriban saa kumi na mbili jioni. Sherehe za jioni ambazo napenda kufanya maramoja kwa moja ni kwenda nje, nikitazama mchezo wa kandanda na kukunywa pamoja na marafiki zangu. Jinsi ninavyo jiandaa kulala kwanza kabisa ni kwa kuoga, nikioga nahisi kuwa niko sawa kabisa na naeza kulala. Furaha wakati wa jioni haswa ninaposoma vitabu na kutazama habari mitandaoni nikitulia na kupumzika.

Mafunzo ya kazi ambayo imenisaidia zaidi ni umoja na ushirikiano na wafanyikazi wenzangu Hili ni jambo ambalo limenisaidia sana kwa sababu imenisaidia sana kufanya kazi vizuri sana na wengine kufanya kazi vizuri sana na walio na ujuzi tofauti na mimi na inanisaidia kufanya kazi kwa hali ya juu na kuikamilisha kwa wakati vinavyo hitajika.

Mimi napendelea sana kusoma habari mitandaoni. Napendelea mitandaoni sana kwa sababu pindi tu kitu kinapofanyika. Kiko mitandaoni tayari na naweza kuipata pale pale wakati huo huo ambapo jambo hilo limefanyika. Mimi husoma gazeti mara moja moja lakini shida ya gazeti ilikuwa lazima ungoje hadi siku inayofuata ili uweze kuona habari.

Ndiyo mimi hupenda sana kuvaa vipuli Haswaa ninapopumzika wakati wa wikendi au baada ya kazi, mimi huvaa vipuli kwa sababu vinakaa vizuri, vinapendeza na ni njia nzuri ya kujipodoa. Hata hivyo mimi sivai vipuli wakati wa kazini kwa sababu nataka kukaa mwenye nidhamu na kukaa vizuri ninapokuwa kazini.

Rangi ninayopenda zaidi ni rangi ya samawati. Rangi hii inanikumbusha utulivu na amani na ni rangi inayonipendeza. Kile ninachomiliki kinacho rangi hii sana sana ni nguo zangu na pia rangi niliopaka kwenye ukuta wangu. Rangi hii naiona mara nyingi sana nikiwa chumbani kwa sababu ni rangi ambayo nimepaka chumbani mwangu.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai. Napenda chai sana kwa sababu kinanipa nguvu ninapoikunywa asubuhi. Wakati mimi ukunywa chai ni asubuhi kabla niende kazini. Na alinielekeza kuhusu kinywaji hiki ni wazazi wangu nilipokuwa mdogo. Walinifunza kukunywa chai kila asubuhi. Bada ya kunywa chai nahisi mchangamfu na mwenye nguvu zaidi kufanya shugli zangu asubuhi.

Mchezo wa olimpiki ninaopenda zaidi ni mbio za mita mia moja. Napenda mchezo huu kwa sababu unanifurahisha sana na ni wa kuburudisha kweli kweli Mchezo wa olimpiki naukumbuka na niliofurahia kutazama zaidi ni olimpiki wa mwaka elfu mbili kumi na moja kule London Mchezaji wa olimpiki ninayempenda zaidi ni Usain Bolt na wakati kuna michezo ya olimpiki mimi huhisi kwa na furaha na mchangamfu na nafurahia sana kutazama mchezo wa olimpiki olimpiki.

Naamu, nafotilia matukio ya kitaifa na nafotilia matukio haya kwenye mitandawe ya kijamii kama vile X na matukio haya ni muhimu sana kwa sababu ya nadhiri dunia mzima iwe kifeza Awata katika uhusianwa kima taifa kama sasa nafotilia kulikwili jinsi Donald Trump alivyo kamata rais wa Venezuela.

Filamu ninayoipenda zaidi na ambayo neweza kushiriki ni filamu wa Fast and Furious na ni filamu ya drama na action pia na nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona ilikuwa mwaka wa elfu mbili kumi na tano na aliyeleta hamu ya filamu hii ni ndugu yangu alieniambia niitazame na ningependa kutazama filamu hii kwa sababu inanifurahisha sana na niyakusisimua.

Mnyama ninayemfuga sahizi ni mbwa na ni mbwa anayeonekana kuwa na manyoya mengi kweli kweli masikio kubwa na pia ni mbwa mkubwa pia mienendo yake ni anapenda kucheza sana na anapenda kukula pia Anachofanya cha kuchekesha ni anapocheza na mipira na kimbiza kimbiza mipira kwa nyumba na minachekesha sana Napenda wanyamapori wa kufugwa kwa sababu wanalinda boma na pia ni warafiki wa binadamu na napenda kucheza na wao pia.

Kazi ninayofanya saa hizi mimi ni mhandisi na nilichagua njia hii ya uhandisi kwa sababu napenda hisabati na fizikia na ninachokipenda zaidi kuhusu kazi hii. Ni jinsi ninavyo kuja kutatua changamoto kila siku kazini na changamoto ninayopata sana sana ni kukinzana kwa mawazo kati yangu na wafanyakazi wenzangu. Na kitu ambacho ningependa kubadilisha katika kazi hii ni kuongeza teknolojia katika kazi hii ingetusaidia sana.

Kinywaji nina chukikunywa sana sana ni chai na mimi huianda kwa kupika kwa gesi sana sana asubuhi Ninachuongeza katika chai yangu sana sana ni jinja kwa sababu inanisaidia na homa mahali ninayependa kukunyo chai sana sana ni nyumbani kwangu na hata kazi ni ninapofanya kazi Mimi nisipokunywa chai mimi sijihisi kuwa na nguvu na sijihisi kuwa mchangamfu kama kawaida Kwa sababu nahitaji chai ilikuwa nanguvu na kuwa mchangamfu katika shugli zangu.

Kumbukumbu nzuri ya wakati nilipokuwa mtoto ni ambapo tulikuwa tunacheza na watoto wenzangu tulikuwa tunacheza mchezo wa kandanda na tulikuwa tunacheza pamoja na rafiki zangu hapa nyumbani Kilichofanya kumbukumbu hii kuwa maalum kuwa m kwangu ni jinsi ambavyo tulikuwa tunafurahia kweli kweli tukicheza na nahisi vizuri sana na mwenye furaha nikikumbuka mambo haya.